Napenda kutembea sehemu zilizo tulivu na zenye mathari nzuri, kama bustani, ufuke wa bahari na au maeneo yenye miti mingi. Kutembea sehemu kama hizo unisaidia kupumzika, kufikiria kwa tulivu na kufuraia mazingira ya asili.

Jioni huanza kwa kupumzika kidogo baada ya shughuli za siku nzima. Huwa nakula chakula cha jioni, kisha natumia muda mfupi kuzungumza na familia ama marafiki. Baadaye hupenda kutazama filamu au kusikiliza muziki ili kupunguza mawazo ya siku. Kabla ya kulala, huandaa vitu vya kesho na kujipatia muda wa utulivu ili kuhakikisha napata usingizi mzuri.

Nasaidia jami yangu kwa kushirikie katika shuguli za kijamii na kusaidiana pale inapohitajika. Hii inaniwezesha kuwa kusaidia majirani, kushiriki usafi wa mazingira, kutoa ushauri au maarifa kwa wengine na kushiriki miradi ya maendeleo ya kijami.

Shughuli zangu za kiwikendi huanzia kwa kupumzika kidogo baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Mara nyingi napenda kutumia muda na familia ama marafiki ambao wako karibu. Kwenda kwenye bustani ama pwani. Ama kufanya shughuli za burudani kama kutazama filamu, kusikiliza muziki pamoja na familia ama kucheza michezo ya kindani. Pia napenda kutumia muda kidogo tu kupanga wiki yenye ijayo na kukamilisha kazi ndogo za nyumbani ili kuanza wiki mpya kwa utulivu na bila stress.

Wakati na poitaji msaada kazini, huwa na wasiliana na wenzangu au msimamizi wangu, kueleza changamoto niliokutana nayo. Hii inaweza kuwa kwa kuuliza ushauri, kuomba mwongozo na hatua sahihi, au kushirikiana kutafuta suluhisho pia.